Mimi naupenda mchezo wa kandanda mpira wa miguu kabumbu ni mchezo na ambao pia niliweza kuucheza nilipokuwa mtoto mdogo nilikuwa golkipa wakati nilikuwa kiungo mkabaji kuna wakati na ambao ata kochi wetu ashawai nichezesha kama striker mshambulizi matata mpira ambao kwa kweli na kuna ufi ni nisehemu moja yangu naushabikia naupenda na ni sehemu moja binafsi yangu.